Swali linauliza ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Naweza sema kwamba mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mamaangu mzazi kwa sababu katika ile hali ya kunifundisha niliweza kujua jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kufanya vitu na pia jinsi unaweza kukabiliana na kama umeshikwa na jambo mbalo unapata kwamba ni gumu. Kwa hivyo ni vizuri ujifunze kuishi na watu ili uweze kukaa na watu vizuri pili. Mzizi wangu alinifunza katika ile hali ya kufanya biashara na unapokuwa na ujuzi wa kufanya biashara utaweza pona katika maisha.

Swali linauliza nafanya nini wakati wa baridi kali. Naeza sema kwamba wakati wa baridi kali ni wakati wangu ambao unapata ni msimu ambao nafurahi sana. Na naposema hivo ni kwamba huu ni msimu ambapo unapata kwamba mi naweza kuvaa nguo nzuri kama vile vya joto. Naeza pia kupika chakula za aina nyingi. Pia katika ile hali ya kufanya kazi katika baridi kali. Na mi ni mtu ambaye napenda pia kutembea. Naeza penda kutembea katika mandhari tofauti kwa sababu hapana joto jingi.

Mboga gani ambazo unapenda kukula? Naeza sema kwamba mini mtu ambayo inapenda kukula sana kabichi, napenda pia kukula vile managu, na pia napenda pia kukula vile skumawiki. Na napenda mboga hizi kwa sababu unapata ina manufaa mengi sana katika mwili wa binadamu inaongezaa inaongeza damu, inaongezaa Yani inafanya ukuwe na afia nzuri na pia ngozi yako inapata kungaa.

Jee, napenda kuendesha baiskeli? Kwa kweli mimi si mtu ambae napenda kuendesha baiskeli, kwa kuwa naona ina uchovu mwingi na mimi ni mtu ambae napenda starehe sana. Lakini, kwa kweli mimi ni mtu ambae naweza sema naweza taka kuendisha baiskeli wakati ambapo nimeweza kutulia, ama wakati ambapo sina mambo mengi kama vile vya kufikiria. Kwa hivyo inalingana ni wakati gani, na fanya nini, na jumuika katika kufanya nini na pokuwa pale nyumbani.